Ndiyo. Simu yangu kitu ambacho nakitumia sana zaidi. Nikuwa kwenye mtandao kutazama mavideo sana. Basi mimi huwa napenda hivi. Manake unapata wakati wa mapumzika wangu. Niko kwenye mtandao naangalia video vya vichekesho. Au nasikiza mziki, au micheza michezo ya simu vitu ni vingi, vitu ni vingi vy kufanya.

Ndio, mimi ninapenda kusikiliza radio, haswa radio napenda kusikiliza wakati wa asubuhi, ambapo najitayarisha kuenda kazi, na kusikiliza radio basi huwa inanifanya nakuwa mchangamfu pale asubuhi. Kisha kwenye radio wanatupa taarifa mbalimbali za nchini hapa asubuhi. Unaamka na taarifa ya siku. Ukijua mambo yanakwenda vipi halafu bado ukishatangaza taarifa huwa wanacheza miziki nzuri nzuri sana za kutuliza mioyo zetu. Basi huwa napenda radio station ile inaitwa Classic mia moja na tano. Inacheza sana huku asubuhi. Nchini kwetu Kenya.

Ndiyo mimi napenda hesabu. Napenda hesabu maana hesabu linatumika. Katika sehemu nyingi za kazi zetu ama vitu vingi ya maisha hii vinahitaji hesabu. Kwa mfano kazi za nguto ziada lazima niwe makini kwa hesabu maana nikikosea tu hiyo hesabu basi nakosea huko mbe najikosesha mimi mwenyewe huko mbele. Hivo lazima mimi niwe makini katika hesabu zangu mimi ninazozifanya. Halafu pia mimi katika shule sekondari nilikuwa napenda somo la hesabu. Lakini tukifanya mitihani naanguka. Sijui mbono nilikuwa ninaanguka. Somo wa la hesabu Lakini Siku kata Tamaa Mbaka wale mbaka sasa hizi. Ninapenda hesabu.

Mimi ninapendelea ule mfumo wa simu wa android kuliko ule wa apple nina sababu nyingi za kupendelea mfumo android kwa sababu android huwa hiko hiko bei nafuu kuliko apple utapata hata huku nchini kenya watu asilimia tisini wanatumia simu ya android. Utapata pia. Hii simu ya android kwenye apps ni bure. Unajua kudownload vitu vingi kwa bure. Lakini ambapo unatumia apple lazima ukinunue kile unacho kitaka pale. Basi unapata iNakugharimu pesa nyingi sana. Kwa hivyo.

Ndiyo mimi ninatumia mitandao ya kijamii. Natumia kama vile mtandao wa kijamii unaoitwa Facebook. Haya niko kwenye mtandao wa kijamii unaoitwa TikTok. Niko kwenye mtandao wa kijamii unaoitwa X. Niko kwenye mitandao ya kijamii unaito Snapchat. Niko katika mitandao ya kijamii unaito X. Niko katika mtandao ya kijamii ya unaoitwa Reddit. Yaani niko kwenye nimejiweka karibu kila mahali. Manake unapata mambo mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Na hata vile bado unaweza kupata pesa huko bado unaweza kupata marafiki huko. Cha msingi ni kwamba napata mambo mengi yenye faida sana.

Ndiyo mchezaji bora ambaye mimi namtambua katika mchezo huu mpira wa kikapu basi. Mchezaji anahitua wa Steph Curry anachezea kule Amerika. Na ambavyo mimi nilikuja kumgundua nilikuwa naona pindi katika runinga. Basi kulikuwa na mpira, mashindano makubwa ya mpira wa kikapu kati ya Amerika na nchi ya Sudan kusini. Ambapo ndo nikaweza kuwa na mchezaji hu, basi mchezaji hu nilimuona anarusha mipira hata akiwa mbali na anaweza ku yaani ii mpira inahisabika ambavyo ye anawe cheza yeye inashangaza sana. Basi huwa namwona ni kama ni mtu ambaye si wa dunia hii manake vile vitu anafanya ni vya ajabu sana na si kila mtu anafanya mambo kama hayo.

Ndiyo, basi mimi kwa siku, natumia muda wa kama saa kama tano sita hivi kama niko kunye simu kabisa. Ndiyo mimi. Simu yangu ya kwanza nilipata nilikuwa katika darasa la saba ambapo nilikuwa naenda kufanya mitihani yangu wa darasa la nane. Na huu ulikuwa ule zile simu za kubonyeza. Na ulikuwa mzuri kwa manake nilikuwa naweza kuenda kwenye mtandao na download mziki katika sehemu mbali mbali. Na ulikuwa njema manake bado wakati huo si watoto wengi walikuwa na simu. Na kutoka siku hiyo mpaka wa leo basi mimi nimependa kutumia simu. Kucheza michezo ya simu. Napigia marafiki zangu simu. Nacheza mchezo kwenye simu. Basi nasikiliza muziki. Naona video vingi sana. Hata vile vya mtandao ni vizuri na vichafu. Basi zato mimi naziona.

Mchezaji mpira ambaye mimi nampenda sana mchezaji wa soka anaitwa Sadio Mane. Basi Sadio Mane anatoka nchi ya Senegal. Aliweza kuchezea ligi ya Uingereza katika ile klabu inayoitwa Liverpool. Hapo ndipo nilikuja nikamjua huyu Sadio Mane. Na alicheza huko. Muda mrefu, kati ya karibu ya miaka kama saba hivi, na aliweza kufunga mabao mengi sana. Hata Sadio Mane aliweza kuongoza timu ya Senegal. Katika shindano hili la Afcon na akaweza au wakaweza pia kushinda Afcon baada kuchapa nchi ya Morocco, kwa hivyo Sadio Mane huyo ni mchezaji ambaye mimi huwa namuangalia sana na pia nampenda pia sana.

Harufu mimi ninayoipenda ni harufu ile ya marashi hapo kizungu wanaiita cologne. Basi hii harufu huwa nzuri sana. Unapojipaka mwilini basi unakuwa unavutia. Si ya watu wengi hata wakikukaribia huwa wanapendezeshwa sana. Niliweza kupenda harufu hii, ambapo mrembo wangu aliniletea nguo ambayo ameipaka ile parfumi basi ambapo nilikuwa na vaa ile nguo nilikuwa nahisi ni kama niko pamoja na yeye. Napendezeshwa sana na ile harufu.

Ndiyo, ni nachopendea mta wangu ambao mimi nawishi ni ya kwamba kila kitu unavipata katika sehemu moja kwa mfano. Kwa mfano utapata kuna duka kuu, kuna soko pia kubwa, kunakanisa, kuna mskiti. Kuna sehemu ya kuuza vitu ambavyo vilisha tumika. Nacho pendea mta wangu kitu kingine ni ya kwamba mavilabu zimejaa na pia sehemu za kuchana. Yaani mahali utapata mairungi. Viko vingi lakini si vingi vile. Halafu utapata ukiingia kwenye vilabu utapata kuna wi-fi ambapo unaweza kujiunga na simu yako kwenye kwenye mtandao ufanye vitu vyako. Kama kuona mpira na kadha wa kadha huku bado ukijiburudisha. Halafu kitu ingine napendea mtaa wangu ni kwamba polisi hawasumbui raia sana. Lakini iwapo utapatikana na hatia basi utakiona cha mtema kuni. Alafu kingine napendea mtaa wangu ni ya kwamba mtaa wangu basi uko na amani. Ni vigumu sana upate si watu wanakorofishana ama vile kama vita.

Ndiyo mahali ya mbapo ningipenda kutembelea pa ki historia ni mahali palikua kwa naitwa mali ni nchi basi kitika historia tunambiwa kuamba mali ilikuna dhahabu nyingi sana na kasi watu walikuwa nafanya ile biashara ya biashara ya kubadilishana dahabu na chumvi. Basi mimi huwa najiuliza kama kwani chumvi haikuwa inapatikana hiyo siku. Na basi kwani dhahabu ilikuwa nyingi kiasi gani mpaka inabadilishwa na chumvi. Na basi kwa historia bado ukichunguza vizuri utapata ya kwamba unaambiwa kwamba dhahabu ulikuwa naweza kuokota chini kama tu mawe. Basi mimi ningependa yani nirudishwe wakati huo. Basi mimi ningekusanya dhahabu nyingi sana niwe tajiri. Halafu bado inasemekana kule kulikuwa na mfalme anaitwa mansa musa alikuwa tajiri sana. Anamiliki mali, dhahabu na vitu vingi sana. Basi mimi ningependa hata kuweza kumuona yule mansa musa manake kwa historia anasifika sana na kuwa alikuwa ni kiongozi shupavu. Na aliweza kufanya mema na wema katika wakati wake na katika safari zake. Na pilika pilika kusafiri nchini akienda kule kuna kunakoitwa meka.

Ndio ndio ile timu ya mpira wa rugby ambayo naipenda huko inchi ya amerika inaitua new englander patriots basi pale kulikuwa na mchezaji mchezaji marufu sana aitwaye Tom Brady na huyu mchezaji basi alikuwa ni mchezaji maarufu, shupavu sana na alikuwa na talanta kubwa sana yani talanta ya kushangaza. Na niliweza kujua hii timu kwenye mtandao, ambapo ukiingia kwenye runinga basi unapatana na Netflix. Na hiyo siku Netflix basi walikuwa wanaburudisha, wanapeperusha mpira wa rugby wa New Patriots na ilikuwa ni timu nyingine inatoka katika sehemu ya Atalanta. Na basi ilikuwa ni finali kubwa sana na huyu mchezaji Tom Brady aliweza kuma timu yake mpaka ikashinda ile finali. Na bado huyu Tom Brady ninacho mpendea yeye basi ni mtu mnyenyekevu ni mtu kujituma na ameweza bado kusaidia jamii na jamii nzima na mayatima Na hata pia bado ameweza kuandika filamu na akatokea katika filamu kadha wa kadha.

Naam ndiyo mimi chakula ambacho ninakipenda basi ni ugali au sima na samaki na mboga. Basi hii chakula huwa ni chakula changu cha bora. Hii chakula nikikula basi mimi huwa najisikia ni kama najisikia niko vizuri sana. Kuwa nafurahia sana. Na nilikuja kupenda chakula hichi ambapo dada yangu. Basi alikuwa ana andaa chakula hapa nyumbani. Na vile alivyoandaa yule samaki basi kutoka siku hiyo. Nilipenda kukula samaki. Yule samaki basi huwa anakaangwa kwanza na mafuta mpaka ikawa mkavu halafu baadaye anatengenezewa mchuuzi wake. Huo mchuuzi basi unaweza ukatiwa maziwa. Na inakuwa ni tamu sana. Na mara ya mwisho mimi kukula chakula hichi. Ilikuwa ni mwezi wa disemba. Basi ilikuwa ni kighafla tu. Nimekuja nyumbani. Naenda kuangalia ni nini ambacho kimepikwa. Napata ni ile chakula yangu ambacho mimi nakipenda. Kwa hivo mwisho nilikula chakula huu. Kama wiki nne hivi vimepita.

Ndiyo mara nyingi mimi wikiendi basi mimi napenda kwenda kutembea. Napenda kwenda kutembea kama mji ambao ulioko karibu na mimi. Basi kama kuna rafiki ambaye aikuwa amenialika. Nini nimtembelee rafiki wakisichana yaani msichana. Amenialika niende nimtembelee. Basi najipanga moja kwa moja hadi naenda kumtembelea. Halafu kama sina pa kwenda basi nitaenda kwa marafiki zangu. Tukae chini kama kuna mirungi tukule. Kisha tuingie kwenye mchezo wa pool table. Tucheze pool table tikisilikiza mziki zetu hapo. Kama kuna vinywaji basi tunaagiza vinywaji. Na tunaburudika na wao. Halafu kisha kama kuna mpira tunatazama pamoja. Na bado pia kuna hii mambo ya kamari bado. Kamari ya mtandao. Basi tunaweza kuzungumza na kwasiliana je ni timu gani leo unaona ikishinda. Na tunapata watu wana maoni tofauti tofauti. Kisha yale yanaonekana matimu za kushinda tunawekeza basi. Na tunakaa tukitarajia basi mavuno tuweze kushinda iyo kamari ambayo tumewekeza.

Naam ndiyo. Leo niliweza basi kuamka asubuhi mapema sana. Mida ya saa kumi na moja nilikuwa nishaamka ambapo nilipoamka nilitizama kwenye simu yangu. Nilingia kwenye simu yangu kidogo nikangia kwenye mtandao kuangalia kama naeza kuona na message yoyote. Kisha nilipoangalia, nilianza ku nikaamka kutoka kwa kitanda. Vile nilitoka kwa kitanda basi nikawezo kujianda kwenda kazini. Basi nilingia bafuni, nikaoga haraka haraka, nikavaa manguo zangu. Kisha nikateleka chai kwenye jiko, jiko la umeme. Chai langu lilipokuwa linaiva. Basi mimi nilikua navaa viatu ambapo nilimaliza. Nikakunywa chai na mikate yangu miine. Niliweza kupaka blue band. Yaani mkatu sio mkavu. Nikakunywa vizuri vile. Nilimaliza. Basi nikaweza kutoka nyumbani. Nilekee kazini na moja kwa moja nikaenda hadi kwenye kituo cha mabasi. Na hivyo ndivo nilivyojianda kwenda kazini leo. Basi nikapanda matatu. Huko kwetu tunaziita matatu. Na ikaweza kunifikisha kazini salama salmini.

Ndiyo nachofanya mimi ili kujitunza ni ya kwamba nakula chakula kilicho kilicho kilichoko na kila kitu kama ni mboga kama ni wali kama ni supu basi na chakula ambacho nakula chakula ambacho kiko na diet nzuri sana na vitamini mingi sana. Kisha kila siku nakula matunda kama mananasi machungwa ambacho mimi huwa sipendi kukiwacha kabisa ni avocado. Mana avocado kwa afya ni nzuri sana. Na hata ladhe yake huwa ni tamu nyororo sana. Kisha alafu bado maji lazima nikunywa lita mbili kwa siku. Hata zaidi juu manake siku zingine nasikia kiu sana. Sasa inanibidi ninywe maji mingi. Kisha ambacho mimi nafanya pia bado kujitunza. Ninaenda kufanya mazoezi na mazoezi yangu mara mingi. Huwa ni kutembea. Natembea kwa muda kama nusu saa hivi. Na kisha Nikishatembea Basi nakuja na naoga. Najipaka mwilli wangu mafuta na ninakaa vizuri. Halafu kingine pia ambacho mimi nafanya kujitunza. Naona video vingi vya vichekesho ili mambo kama ya stress yasije kunishika. Na ni vyema hivo.

Ndio, mchezo ambao ningependa kuujaribu ni ule wa kuendesha magari kwa kasi sana. Basi huku kwetu Kenya inaitwa Safari Rally, na hii Safari Rally basi huwa inaleta watalii wengi sana huku nchini kwetu Kenya na huwa mimi basi nimesisimka basi nikiutizama kwenye runinga mchezo huu. Yani natamani sana niwe kwenye hilo gari na lipeperusha hilo gari basi kwa mwendo wa kasi na huu mchezo basi unataka dereva ambaye aliye makini sana. Na dereva ambaye akona miaka ameandesha hayo magari. Halafu mchezo huu ninacho kipendea ni ya kwamba ukishinda mchezo huu basi hua ina hela nyingi sana. Unapata ile hela inaweza kusaidia kufanya vitu vingi katika maisha kama vile kununua nyumba. Kuanzisha mabiashara, kama uko na moyo mzuri basi unaweza kusaidia wenzako. Familia yako. Yaani kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kufanya. Halafu huu mchezo basi ninaupenda bado kwa sababu ni mchezo ambao unaendeshwa na watu wenye akili timamu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni ile lugha ya kifaransa. Basi mimi huwa nimependa lugha hii manake huwa ikona utamu wake na wanaozungumza lugha hii basi mimi huwa nimevutiwa sana. Na hii kifaransa basi inajulikana na watu wengi duniani kwamba hii ni lugha ya mapenzi. Na basi mimi huwa ni mpenzi sana mtu mwenye mapendo mengi sana. Na ambapo basi nikiweza kujua hii lugha sana naeza kuwa nikiwavutia vidosho wengi sana. Na pia lugha hii kwa vile nilifanya utafiti ni lugha si ngumu kushika. Nimeweza kujifunza mambo mawili matatu. Hata nilipokuwa chuo kikuu niliweza kufanya somo la kifaransa na niliweza kuipita kweli kweli ingawa changamoto ilikuwa lakini mimi nilijitahidi. Mpaka nikaweza kujua kifaransa. Mpaka saa hii ninasikiza na ninaweza kuizungumza bado kwa kiasi kidogo. Na mimi simgeni bado kwa lugha hii.

Ndiyo, ninachofanya katika mapumziko yangu ya mchana. Basi mimi. Ninaingia kwenye mtandao wa kijamii, unaoitwa wa netflix. Basi mimi ninaweza kuchagua ile filamu yangu ya kwenda. Basi mimi huwa nimependa zile filamu za za kidogo kupigana na pia za mapenzi na pia za uchunguzi na bado yale yanayoonyesha vile maisha iko kwa kizungu wanaita reality tv basi mimi nikiweza kuweka tu vipindi kama hizo basi mimi naweza kaa pale kwenye runinga kama nimeduwaa kiajabu sana manake napenda sana kufuatilia vipindi kama hizo. Halafu pia basi mimi nikichoka kutizama runinga. Basi bado naweza kwenda nikanyosha miguu yangu kwa kutembea huku mtaani. Natembea basi mara nyingi napenda kujitembeza mahali ambapo sijatembea au sijafika na huwa ni vizuri basi manake pale bado nikitembea naweza kupatana na mrembo. Au warembo wawili watatu nikiweza kuchukua namba zao na tuweze kuwasiliana baadaye na hivyo ndivyo na fanya wakati wa mapumziko yangu mchana.

Ndio, zile nguo ambazo mimi huwa basi nimependa kuzivaa ni zile nguo ambapo ukivivaa basi unahisi uko huru. Si zile nguo ambazo zimenishika sana kwenye mwili. La hasha, sipendi hivyo nguo hata kama ndivyo vya kisasa mimi sizipendi na mbona mimi sipendi hizo nguo zimenishika sana. Ni kwa sababu basi kama mwanaume haijajulikana sana mwanaume kuvaa nguo zilizomshika. Na basi wanaozivaa nguo kama hizo huonekana kama mashoga. Na hilo halileti picha nzuri kwa watu wengi. Hasa huku mtaani kwetu. Sasa zile nguo ambazo mimi huwa nimezipenda ni kama zile za kufanya mazoezi. Zinafanana juu na chini. Basi mimi hizo nguo huwa nazipenda sana. Na hizo ndio nguo ambazo niko nazo mingi alafu pia utapata mara mingi juu mimi huwa nafanya mazoezi ya kutembea vinanifaa juu mimi bado hua ni mtu wa kutoa jasho sana kwa hivo ninavaa vitu ambavyo vinaendana na ile hali ambayo mimi niko utapata hua si bei ghali sana vina ni bei nafuu zinapatikana katika soko napatikana karibu kila mahali si ngumu kuvipata.

Ndiyo chakula cha kigeni ambacho mimi nimeshawai kuijaribu ni hile chakula inaitwa hoobz ama wengine watu huita hoobz basi hili chakula maranyingi huwa ni wa pakistani huwa wanaitengeneza. Na likapendwa sana na wapakistani na hata bado warabu bado waka kuja kuipenda. Na huwa ni kama mkate hivi ambalo halina sukari. Limekandwa tu kutumia chumvi halafu basi likaweza kuchomwa katika jiko spesheli. Na haiku nifurahisha sana manake haina ladha, yaani iko tu, iko tu hivo. Na niliona mara nyingi hiyo, unaweza kuikula na chai, ama pia kuikula na mchuzi. Na mara nyingi mimi nilikuwa na ikula na mchuzi wa maharage au mchuzi wa kuku. Basi ukikula hii hoops na mchuzi basi inakuwa inapendeza sana na linashika tumbo na wala hautaweza kusikia njaa kila saa.

Ndiyo basi hili swali basi maranyingi huwa inalingana na hili hali ambayo mimi niko. Na kama nahisi niko niko na furaha na jihisi nina furaha basi mimi huwa ninapenda basi kuwa katikati ya watu au niwekatika kwenye kilabu sana sana na utanipata mara nyingi kama niko kwenye kilabu nina zungumza na watu, nina cheka na watu nina densi yani huwa niko mchanga umfu sana na huwa nina mawaida mingi sana wakati huo na naongea vitu ya maana. Halafu kama mimi najihisi sinafuraha. Yani niko na huzuni hivi mimi basi huwa na huwa na penda yani kukuwa peke yangu. Na mara nyingi kama niko peke yangu utanipata hata hiyo siku basi niko kwenye kitanda. Niko ndani ya chumbani mwangu. Hata simu sitatumia yani nitakuwa tu kwenye mawazo mengi sana. Nikifikiria vile nitakabiliana ambacho kina nisumbua. Na Singe Singe mpa mtu mawaidha basi kama ana mambo mingi abaki peke yake la.

Ndiyo mimi ninatoa sadaka. Na pia michango na mimi nimekuwa nikitoa sadaka basi kutoka niwe kitoto kidogo kutoka niwe mdogo sana ambapo tunaenda kanisani. Basi lazima nitoe fungu la kumi. Na sadaka basi nimeweza kuitoa kutoka muda huo. Mbaka wakati huu basi mimi huwa natoa sadaka. Michango vile vile bado sijawati wa michango. Na hata kwenye biblia imetufunza kwamba unaposaidia basi huwa unafanya vizuri katika jamii yaani ni vyema kusaidia katika jamii ama kusaidia mwenzako manake. Basi ukifanya hivo na pia mungu anasaidia. Atakuja kusaidia hawa au atafungua milango yako. Na nimeweza kujiutrisha na michango kadha kadha katika huku mtaani. Kulikuwa na ule mchango wa kutengeneza barabara basi mimi niliweza kuchangia pesa fulani. Na barabara ikajengwa kulikuwa na mchango kijana mdogo. Anahitaji karo. Na basi mimi niliweza kumsaidia. Nikatoa mchango wangu na alifanikiwa baadaye akaenda zake shuli.